Habari, mimi huwa na sherekea siku kuu kwa namna nyingi tofauti tofauti kwa sababu siku mpaka imeitwa siku kuu ni siku ya tofauti. Yani ile siku tu tayari imeshakuwa ya tofauti kwa sababu imesha fanywa kuwa siku kuu kwa maana tayari kuna kitu ambacho ni cha tofauti kwenye hiyo siku kwa hivyo basi mimi huwa si chukuli siku kuu kwa kawaida. Lazima huwa kuna mambo ambayo nayafanya kulingana na siku kuu yenyewe usika. Kwa mfano, siku kuu kama siku ya krismasi, hiyo kwangu mimi ni siku kuu kwa sababu gani? Kwa sababu krismasi ni siku ambayo mwokozi bwana yesu kristo amezaliwa na dunia nzima, takribani dunia nzima, huwa inasherekea hiyo siku. Kwa hivo basi mimi, huwa na sherekea hiyo siku kwa namna mbali mbali kama vile kuenda kanisani kufanya ibada. Nikisha maliza kufanya ibada, huwa narudi nyumbani na anda chakula kizuri ambacho huwa nakipenda. Kwa hapa kwetu Tanzania vya kula ambavyo mara nyingi huwa vinapendelewa kupikuwa wakati wa siku kuu ni kama vile pilau, ndizi za kukaanga, chipsi, kuku, nyama ya kupika ambayo uku kwetu tunaita rojo. Inakua ni nyama fulani hivi imepikuwa haina mchuzi mwingi inakua inanata ni tamu sana. Kwa hivo mimi huwa nikimaliza ibaada narudi nyumbani napika chakula changu kizuri nakula nikisha maliza kula sasa naanza kuwapigia simu kuwa julia ndugu zangu marafiki zangu na wenye siku kuu yao inaindaje wanaisherekea vipi lakini pia inategemea na wakati mwingine kama niko vizuri kipesa naweza nikatoka out mimi na familia yangu tukaenda sehemu, tukasherekea labda tunaeza tukaenda kuogelea, lakini pia labda tunaeza tukaenda sehemu, tukaangalia movie, tunaeza tukaenda sehemu, tuka sherekea kucheza michezo mbali mbali. Kwa hivyo hiyo ni namna moja ambavyo mimi huwa na sherekea siku kuu zangu. Lakini pia siku kuu nyingine ni kama vile siku ya idi. Siku ya idi ni siku ambayo waislamu huwa wanasherekea kumaliza kufunga ramadhani. Kwa hivo kwa hapa kwetu nchini, pia huwa ni siku kuu kubwa sana. Kwa hivo mimi mwenye pia huwa siichukuli kwa uwepesi. Huwa ninafanya, kama vila navyo fanya kwenye krisimasi, ndo hivo hivo navyofanya kwenye siku kuu ya idi. Kwa hivo, mimi huwa nasherekea siku kuu yangu kama hivyo.

Habari, napenda kujibu swali ambalo linauliza unapenda mikutano ya aina gani. Kwanza kabisa ifahamike kwamba mkutano ni hadhara ambayo imekusanyika pamoja kwa ajili ya kupata ujuzi wa jambo fulani. Kwa hivyo mimi huwa napendelea kufika katika mikutano ambayo imetayarishwa kwa ajili ya kunipa mimi ujuzi fulani au kunipa maarifa kuhusiana na jambo fulani. Kwa mfano mkutano ambao unahusisha mambo ya ukuaji uchumi au mambo ya dini au mambo ya kupata fedha kwa hivyo mimi binafsi huwa napenda kufika katika mikutano kama hiyo, lakini aina ya mikutano ambayo mimi napenda kufika, sio ile mikutano ambayo ina watu wengi sana ambayo itani sababishia mimi kupata wakati mgumu labda kama vile kutokusikia vizuri au kupata joto kupita kiasi ambapo hali ya hewa inakuwa inabadilika kulingana na watu walivyo wengi katika mkutano. Mimi huwa sipendi mikutano ya aina hiyo. Bali huwa napendelea mkutano ambao ni mkutano wa watu kwa makadirio ya watu kiasi fulani. Labda mkutano wa kwanzia watu mia, mia hamsini, mpaka mia mbili. Na watu hao tuwe tunakutana katika eneo maalumu. Sio mkutano wa hadhara ile mnakutana nje hapana. Mkutano huo uwe ndani ambapo ni eneo limeandaliwa mahususi kwa ajili ya mkutano. Na pia katika mkutano huo uwe ni kwa lengo la mimi kujifunza, mimi kupata mambo mapya, mimi kupata ujuzi mpya, mimi kukua zaidi kwa sababu mimi bado ni ni kijana nahitaji kufahamu mambo mengi na hitaji kujua mambo mengi ili kusudi kuweza kuendesha maisha yangu kwa urahisi. Kwa hivyo hiyo ndio aina ya mkutano ambayo huwa napenda kuhudhuria.

Kipindi cha televisheni nachopenda kuangalia, ni tamthilia ya kombolela tamthilia hii huonyeshwa kwenye channel ya sinema zetu ambapo hua inaelezea maisha halisia ya mtanzania. Yele maisha ambayo ni ya uswailini, namna watu wanavyoishi, namna watu wanavyo kutana katika jamii na kadhalika. Kwa hivyo kipindi hiki kimekuwa kikinipendezesha zaidi kwa sababu ninacho kiangalia kwenye hihi kipindi, basi kinagusa moja kwa moja maisha uhalisia ya mtanzania tofauti na yale ya kuigiza labla kuwa watu wanaigiza maisha fulani ambayo hawayaishi. Lakini kipindi hiki kimekuwa cha tofauti kidogo kwa sababu chenyewe kimeenda moja kwa moja kwenye kuelezea maisha halisi ya mtanzania.